Kwa upande wangu, kazi ambayo naichukia pale nyumbani ni ile kazi ya kuosha vyombo. Kwa hivyo, hiyo kazi sana sana wakati ambapo unaanza kupata kwamba unastahili kuosha zile sufuria. Unapata kwamba ni kazi ngumu sana kwa upande wangu kwa maana inakula muda wangu unaona, kwamba natumia muda mwingi sana wakati ambapo ninaosha vyombo pale. Kwa sababu, mimi ni yule mtu ambaye nataka nione kwamba zile vyombo zimeng'ara vizuri sana. Kwa hivyo nitachukua muda kuosha hata kikombe moja na nitashinda nimerudia mara mwingi sana. Hata kuosha pale sufuria. Hilo ndilo jambo ambalo nachukia kufanya pale nyumbani.